Mwanzo kabisa nadhani ushirikiano katika timu unaletwa sana sana na kuwepo kwa yaani ule uelewa ama uelewano kwa inapokuja ni lugha, mnaelewana vizuri, mnapoongea. Kwa hivyo tuseme ushirikiano utakuwepo iwapo wanatimu, wanaelewana vizuri, wanapoongea. Kwa hivyo mwanzo ni mazungumzo ya kibinafsi na mazungumzo katika timu. Na pia kuwepo kwa ushirikia, kuwepo kwa umoja katika kufanya mambo na katika kutekeleza majuhudi ambayo pengine mmeyapanga.

Kama sasa hivi ninapofanya kazi, ninaka hadi tuseme saa tano hivyo ama saa sita usiku. Kwa maana wakati mwingine, wakati mwingine nisipo na kazi pengine, huwa na lala mchana, na lala mapema, yaani. Lakini kama niko kazi mahali, ama niko busy, nimeshikika, nahakikisha nime lala saa sita hapo saa tano, naam.